Mimi kama mtu wa mauzo, napenda kwenda sokoni kukutana na wateja. Kukutana na wateja mbali mbali kuwafanyia mauzo wa bidhaa ambazo nauza. Kwa sababu nafanya kazi ya kwangu binafsi, natengeneza bizna zangu mwenyewe kwa hiyo. Napenda zaidi jukumu la kwenda sokoni nakutana na wateja wangu kujua hali zao, kujua nini wanahitaji zaidi kwenye bizna zangu, nini walikipenda, nini hawakukipenda. Nini cha kuongeza, nini cha kupunguza, na vitu vingine vya design hiyo. Kwa hiyo nikiwa kazini napendelea kwenda sokoni. Kutana na wateja, tunabadilishiana mawazo, na pia nikirudi nyumbani nikikaa chini, najua wapi pa kuongeza, wapi pa kupunguza, nini cha kufanya ili bizna yangu izidi kua nzuri zaidi.

Nimewai kusafiri kuenda Zanzibar, palikuwa ni pazuri sana. Mandhari yalikuwa ni mazuri, hali ya hewa yalikuwa ni nzuri, watu wake pia wote ni wazuri, ni wakarimu, nilikaribishwa vizuri, chakula, nilipata chakula kilichokua safi, kilikuwa kizuri, nikapata burudani mbali mbali, burudani za michezo, wafanishaji wa matukio, walikuwa sahihi sana kwenye ufanishaji wao, kwa hiyo nilifurai sana kutembelea Zanzibar. Safari yangu pia ilikuwa ni nzuri. Nilienda kwa meli. Sikupata shida yoyote. Nikafika salama. Nikarudi salama.

Kulingana na mazingira niliopo nikiwa ndani napendelea ac kwa sababu mazingira ninayo ishi kuna joto kali. Lakini nikitoka sehemu za nje napenda sehemu zenye upepo. Ndiyo maana napendelea kukaa sehemu zanye uoto wa asili ili nipate hali ya hewa nzuri ya upepo wa asili kwa sababu ac hainipi upepo wa asili kwa hiyo. Napendelea vyote kwa wakati tofauti. Kiwa ndani napenda AC kwa sababu ya joto, AC inaleta baridi. Nikiwa nje napenda upepo kutoka kwenye miti.

Natazama video zangu kwenye mtandao wa YouTube. Kwa sababu huko napata video za aina mbali mbali na mimi pia nataka video za aina mbali mbali, kwenye mtandao kama wa Instagram siwezi kupata video za aina tofauti wala sinema chaguo huko. Lakini kwenye mtandao kama YouTube naweza kupakua kama chaguo yangu. Kama nataka muziki zu kama nataka vichekesho kama nataka tamthilia naweza kuweka chochote nipendacho.

Hapana, kwa sasa sipendelei kusikiliza redio kwa sababu ya maudhui yanayotolewa kwenye stesheni za redio. Lakini pia maudhui mengi nikiyataka naenda kuyatafuta kwenye mtanda wa youtube. Kwa hiyo siyo lazima ni isikiliza radio na sipendelei kusikiliza radio kwa sababu napishana na maudhui yaki nakuta maudhui na yotaka kuyasikiliza kwenye radio yanarushwa mda ambao mimi niko kazini. Nashindwa kufanya hivyo huwa ina nilazimu mimi kutafuta mawaidha hayo kwa njia zingine na sio redio.

Napendelea sanaa ya uchoraji, kwa sababu kwenye uchoraji wa picha, mtu anaweza kuweka maana kubwa sana kuliko itakayowekwa kwenye maandishi. Kwenye maandishi, unaweza ukatumia karatasi tano sita, kuelezea kitu ambacho kinawezwa kubebwa kwenye picha moja tu. Yaani picha moja, inaweza ikabeba maandishi ya kitabu kizima. Kwa hio mimi napendelea sanaa ya picha na uchoraji pia ni fani yangu. Napenda pia kuchora. Kwa sababu ndipo ambapo naweza kuweka hisia zangu na kuelezea tarifa nayotaka kuelezea kwa urahisi zaidi kuliko kwenye sanaa nyingine yoyote. Sanaa zingine zina gharimu muda, zina gharimu pesa, lakini uchoraji unagharimu karatasi na kalamu, na muda wako wako wa kukaa chini na kuweza kuchora. Kwa hiyo uchoraji napendelea zaidi.

Ningependelea kuona maendeleo ya kifikra kwenye jamii. Watu wangu wakikombolewa kifikra kwa sababu tukiwa tumifungwa kwenye fikra. Hakuna chochote kitakachoweza kuendelea. Watu wangu wakikombolewa kwenye fikra zao. Basi tutaweza kufikiria mambo chanya zaidi. Na namna ya kuipeleka jamii yetu mbele. Kwa hiyo ukombozi nayo tamani kuona na maendeleo nayotamani kuona kwenye jamii yangu ni maendeleo ya kifikra. Fikra zetu zikikuwa na maisha yetu lazima yakuwe.